Ningependa viatu vilivyo na faraja na ambavyo vinafaa kwa shughuli mbalimbali. Kwa mfano, sneakers au viatu vya michezo kwa kutembea, kufanya mazoezi au siku za kawaida. Viatu rasmi kama lofa au oxford wakati wa mikutano au hafla rasmi. Sandals au flipflop wakati wa kupumzika au jua kali. Faraja ni muhimu zaidi kuliko muonekano mzuri, lakini ikiwa viatu vinaweza kuwa vyote, faraja na mtindo ni bora kabisa.

Kama binadamu, ningesema napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia rahisi na yenye furaha. Kwa mfano, kuungana na familia au marafiki, kula chakula kizuri, kutazama midundo ya moto au keki ya mwaka mpya, na kufanya maamuzi madogo ya mwaka ujao. Wakati mwengine pia, ni muda mzuri wa kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kupanga malengo mapya.

Mchezo ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Unanivutia kwa sababu ni sekunde chache tu, lakini maandalizi yake huchukua miaka mingi. Ni ajabu kuona jinsi wanariadha wanavyoweka nguvu kiasi wamakini wote katika muda mfupi sana. Pia napenda ile hali ushindani wa heshima. Wote wanaanza sawa, hakuna visingizio ni kasi na ndamu tu. Pale mshindi anapovuka mstari wa mwisho, hisia zake hua zinaonekana wazi kabisa.

Michezo ni moja ya sehemu nzuri za burudani na pia kujifunza binu na ustadi wa wachezaji. Nikijibu napendelea soka. Hii ni moja ya michezo niliyopenda sana. Napenda jinsi wachezaji wanavyopanga mbinu, kufanya dribbling na kutoa pasi sahihi. Mechi kubwa kama ligi ya mabingwa ya ulaya, mashindano ya kombe la dunia huwa msisimuko mkubwa. Kuna basketiboli, napenda jinsi michezo unavyokuwa wa haraka na wenye nguvu. Kuona mchezaji akiruka kupiga mpira kwa ustadi na kufanikisha Tenis, huu ni mchezo wa mtu mmoja kwa mtu mmoja au wawili kwa wawili na napenda jinsi usahihi, stamina na mikakati vinavyo hitajika Kuna rugby au rugby sevens Napenda kuona nguvu, mshikamano na mbinu zinavyo zo hitajika.

Napenda kuenda madukani asubuhi mapema au jioni kidogo kabla ya kufunga. Asubuhi kuna kuwa na tulivu, hakuna msongamano na bidhaa nyingi bado zipo safi. Jioni napenda kwa sababu shughuli nyingi za mchana zinakuwa zimeisha. Hivyo ni rahisi kuchagua vitu bila haraka. Sipendi sana kuenda madukani wakati wa kilele cha watu kwa mchana wakati au wikendi za saa za mchana. Kuna foleni na kelele nyingi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Kama nigejibu, ningesema zinanivutia kwa sababu zinachanganya mawazo, fumbo na masomo ya maisha. Hadithi za ajabu unifanya nifikirie kwa njia tofauti, kujiuliza ingekuwaje kama na mara nyingi zinaujumbe wa kina, kina ulio fichwa nyuma ya mambo ya siyo ya kawaida. Napenda hadithi zenye, matukio ya sioelezekeza kiraisi, wahusika wa kipekee au wenye nguvu za ajabu, mwisho unaokuacha ukifikiria hata baada hadithi kuisha.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kwa sababu kunanifurahisha, kunanisaidia, kunasa kumbukumbu na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kupitia picha, hata vitu vya kawaida vinaeza kuonekana vya kipekee, ukibadilisha mwanga, pembe au muda wa kupiga picha. Napenda hasa kupiga picha za mandhari ya asili kama machweo na mawingu, watu wakati wa matukio ya furaha. Vitu vidogo vinavyoonekana vya kawaida lakini vina handithi nyuma yake.

Napenda rangi ya buluu. Buluu hunipa hisia na utulivu na amani. Na mara nyingi ninaiona kwenye, mbingu, siku za jua au wakati wa machweo, maji kama ziwa, mto au bahari, vitu vya kila siku kama mavazi, viatu, au vifaa vya shule au kazi. Rangi ya buluu pia inafanana na mawazo ya utulivu. Hivyo, mara nyingi napenda kuiweka karibu nami katika vitu vinavyonifanya nijisikie vizuri.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini kunahitaji mpangilio na mkakati. Anza na malengo makubwa ya mwaka, kwanza angalia malengo ya mwaka yote ya kazi yako. Weka malengo yanayoweza kupimika. Malengo lazima yawe wazi na unaweza kuyapima. Panga kipaumbele. Tabuwa ni malengo gani muhimu zaidi na ni yapi yanayoweza kusubiri. Tengeneza mpango wa hatua. Kwa kila lengo, andika hatua ndogo ndogo. Angalia maendeleo, kufanya tadhmini katikati ya mwezi, kuona ni wapi umefanikiwa na ni wapi unahitaji kuboresha.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Kwa kawaida, uchunguzi wa kawaida au check up ya afya, pale ambapo nina dalili za kuumwa au ninahitaji matibabu maalumu au kwa chanjo na vipimo vya afya ya kila mwaka. Kwa kawaida, si mara kwa mara kama kuenda dukani. Hii kwa sababu hutaki kuumia na hospitali ni kwa ajili ya hali maalumu za afya.